Nalipa vipi bili zako? Bili zangu ninavyozilipa kila siku kila baada ya mwisho wa mwezi kila tarehe thelathini na moja natoa kiasi cha gharama za bili zangu naanza kulipa bili zangu hivyo kunirahisishia mimi kuishi naisha mazili kinacho sahaulika sana sana ni kwenye kununua mavazi na vitu vinavyofanya niweze kuvaa.